Natumia simu yangu kila siku na mara nyingi huwa naazia asubuhi kwa sababu mimi ni mfanyibiashara mara nyingi nategemea simu kufanya kutafuta wateja. Simu yangu ya kwanza kuitumia sikumbuki likuwa ni simu gani na pia napenda program ya WhatsApp kwa sababu inaniletea wateja na simu yangu inanisadia sana kutafuta wateja mitandaoni.

Nyama ninayo ipenda zaidi ni nyama ya kuku, naipenda nyama ya kuku kwa sababu nyumbani kwetu sisi ni wafugaji wa kuku, kwao ni nyama ambayo inapatikana mara nyingi, naipenda sana sana sana ilio chemshwa, sipendi nyama ya kuku ya kukaanga kwa sababu ina mafuta sana lakini ya kuchemshwa ni tamu balaa.

Nalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuto posti kitu chochote kinachiohusiana na mambo yangu. Mimi sipendagi kuposti faragha yangu mtandaoni. Huwaga napenda kuweka mambo yangu yote ya siri yawesirini na sio kila mtu anapaswa kujua kitu chochote kinachoendelea katika maisha yangu.

Stadi muhimu katika kazi yangu nahisi ni kuongea yani inabidi nijifunze namna gani ya kuongea vizuri ili niweze kuwasiliana na wateja vizuri na niweze kuuza bidhaa zangu bila matatizo. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kuzungumza na watu. Hicho ndo kitu ambacho inabidi nijifunze zaidi.

Napenda filamu za korea wa korea. Napenda sana filamu zao kwa sababu zinafundisha, zinaelimisha na pia zinatusaidia kujikinga na matatizo mbali mbali kwa mfano kama wataka kutajirika, wataka kuwa tajiri, unaeza ukatumia mbinu mbali mbali za kukuwezesha uwe tajiri.

Mimi napenda sana kucheza ijapokuwa sasa hivi umri wangu hauniruhusu kucheza lakini nakumbuka zamani nilikuwa napenda sana kucheza michezo mbalimbali kipindi tulipokuwanga shule nalikuwa ni mmoja wa wachezaji bora zaidi shuleni nilikuwa napenda kufunga sana sana nilikuwa napenda kucheza netball kwa ajili ya wasichana maana ni mchezo mzuri.

Haki ukweli napenda upepo siyo AC napenda upepo kwa sababu upepo ni wa asili na unapovuma nafurahia sana pale pindi unapovuma kuja kwangu AC inapausha sana bwana mimi siipendagi nakumbuka nilipokuwa nafanya kazi nilikuwa nachukia kweli kuiona AC nilikwa napenda upepo.

Keki ninayoipenda ni keki ya ladha ya machungwa nakumbuka kuna siku moja niliipika hapa nyumbani kila mtu aliipenda na mimi pia niliipenda sana kwa sababu ladha yake ni ya asili na ni ladha tamu sana kuliko ladha zote ambazo nimezionja katika maisha yangu naipenda sana keki ya ladha ya machungwa.

Kiukwele mziki ninayoipenda ni mziki ya bongo flavor na mwanamziki ambaye namkumbuka ni namkumbuka mario anaimbaga vizuri sana. Na pia napenda kusikiliza mziki pindi ninapokuwa na huzuni kwa sababu inasadia kurudisha furaha yangu na nikisikiliza mziki najisikia furaha sana sana.

Kiukweli napendelea kitanda kizuri. Kwa sababu kitanda kigumu kinaumiza sana mgongo. Mi napendelea kitanda kizuri. Ambacho, kitanisaidia kulala vizuri bila wasiwasi wowote ule. Na nikiamuka asubuhi nakuwa na nishati ya kutosha. Itanisaidia mimi kufanya kazi zangu vizuri bila kuumuaumua kuliko kulalia kitanda kigumu.

Sina ndege wa kufugwa nyumbani kwangu na sina mpango wa kufuga ndege yeyote japo nawaonanga wanakuja na kuondoka katika nyumba yangu au ni ndege wa majirani na ndege napenda tu kuwaonanga vile wanavyopendeza lakini mimi sina mpango wa kuwafuga katika nyumba yangu kwa sababu nina mambo mengi sana ya kufanya.

Napenda kulima bustani, lakini sina eneo la kulima bustani. Ila endapo ningekua na eneo ambalo, ningepata nafasi kubwa zaidi ya kutengeneza bustani, ningependa kutengeneza sababu mimi katika maisha yangu napenda kula mboga mboga sana. Hasa kutokuwa na eneo inanizuia kutokuwa na bustani.

Naipenda mvua kwa sababu mvua inatusaidia katika kupata mazao, kupanda mazao yetu na mazao kastawi vizuri. Japokuwa muda mwingine mvua inasababisha madhara makubwa, pia inasababisha mipango mingi kukwama. Sanasana watu ambao tunaishi mjini, lakini kiukweli naipenda mvua.

Ninapenda kufanya vitu vingi sana na familia yangu, mfano, tunapenda kupiga story, kuhusiana na mambo ya zamani tulikuwa tunafanya, tunakumbushana vitu vya zamani tulivyokuwa tunavifanya pindi tulipokuwanga watoto, pia tunapenda kupanga mipango yetu ya baadaye, na kwa namna gani, tunaweza tukasaidiana, ili kila mmoja aweze kufikia, ndoto yake aloipanga katika maisha.

Sipendi kula chakula chenye mafuta, napenda kula chakula ambacho hakina mafuta, mfano chakula cha mboga mboga na matunda hakina mafuta kabisa, ndio maana napenda kula hicho chakula zaidi kwa sababu kinanijenga, katika mwili wangu, mwili wangu unakuwa fiti na nakuwa mzuri zaidi kuliko chakula cha mafuta.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale ambayo nilikuwa nahitajika kufundisha kingereza. Kwa hiyo ilibidi nisome kwanza kingereza vizuri nikielewe alafu then niende kufundisha. Imenisaidia sana kwa sababu wanafunzi wangu walikuwa wananielewa vizuri kabisa bila wasiwasi.

Napenda kutumia muda ja rafiki yangu kwa kupiga story na pia kupanga mipango mizuri kwa ajili ya maisha yetu ya baadaye. Pia napenda kutumia muda na familia yangu kwa kutoka out, kuenda kusherehekea na pia kufurahi kwa pamoja kama familia.

Ndio, napenda kupiga picha, tena picha nzuri nzuri kwa sababu zinanisaidia katika kuweka, katika kumbukumbu zangu na katika matukio tofauti tofauti. Hivyo kila tukio ninaloenda lazima nilipige picha kwa sababu hiyo itanisaidia sana katika ukumbusho wangu wa huko mbeleni katika maisha yangu.

Ndiyo, napenda sana kupika, hasa hasa chakula ambacho, hakinifanyi niweze kutumia muda mwingi sana. Mimi huwa napenda kupika chakula ambacho ni simple, mfano ugali, pia wali, siwezi kutumia muda mwingi sana kupika wali au ugali. Hivyo napenda kupika.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni siku ya kuzaliwa. Napenda sana siku ya kuzaliwa kwa sababu inanisaidia kujua ni namna gani ninaweza kufanya au kupanga malengo yangu kwa wakati huo kwa sababu kuzaliwa ni jambo la nzuri sana katika maisha.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano. Endapo ninahitaji kumuona mtu napenda sana kutumia video ili kuweza kuongea naye ana kwa ana ninaipenda iyo njia kwa sababu inanipa ujasiri wa kuongea vitu ambavyo nisingeweza kuongea kupitia misingi ya kawaida.

Rangi yangu ya kupendeza ni nyeusi. Naipenda sana rangi nyeusi kwa sababu inaendana na kila rangi yoyote ile ukivaa ya blue, ukivaa nyekundu, ukivaa nyeupe inaendana na nyeusi kwa hiyo nyeusi nikiivaa ninajisikia niko huru na pia naipenda kwa sababu inavutia sana.

Mimi napiga picha mara nyingi sana. Inategemea na mpiga picha. Mfano, ninapiga picha mzuri, naweza nikapiga hata mara kumi kwa siku. Lakini, nikikosa mpiga picha mzuri, huwa napiga mara moja au mara mbili. Na pia, mwenyewe, huwa najipiga picha hata mara tatu.

Ki ukweli mara ya mwisho kwenda kwenye mahali pa ibada sikumbuki likuwa ni lini. Lakini nilipokuwanga mtoto nilikuwanga naendanga mara kwa mara. Lakini sasa hivi siendagi huwa nafanya ibada nyumbani kwangu na natumia muda mingi kufanya ibada ni kiwa mwenyewe nyumbani kwangu.

Ndiyo, mimi nimewahi kufanya yoga, nilifanyaga mara moja tu lakini nilishindwa kwa sababu sijapata mwalimu bora ambaye atakayeweza kunisaidia kufanya yoga mara kwa mara lakini naona yoga ni mchezo mzuri na unavutia na watu wanaupenda.

Huwa nashughulika muda wangu wa mwisho kwa kuangalia kuwa vitu vyote nilivyopewa nimevifanya kwa wakati sahihi, pia ninakagua kama kuna kazi ambayo nilipaswa kufanya na sikuifanya ili iweze kuwa rahisi kufunga siku hiyo.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya Kifaransa. Ninaipenda sana kwa sababu marafiki zangu wengi huwa wanapenda kuzungumza hiyo lugha pindi tunapokutana. Hivyo mimi ninapaswa na ningependa kujifunza hiyo lugha ili niweze kuwasiliana na rafiki zangu.

Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea ni mtwara mikindani. Kwa sababu kule kuna vitu vingi vya kale ambavyo nimeambiwa vipo kule. Ndiyo maana napenda natamani siku moja niweze kuenda na kuangalia vitu gani vipo.

Mimi huwa nawasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa kutumia simu au kwa kuongea nao ana kwa ana. Kwa sababu hii inatusaidia sisi kutoa maoni na kuelezana ni wapi tunapaswa kuparekebisha ili tuwezo kufanya kazi kwa bidii.

Malengo niliyokuwa nayo kwa kazi yangu ni kuhakikisha kuwa ninapata uzoefu wa kutosha utakaoweza kunisaidia kutumia endapo nitakuwa mwenyewe. Ili niweze kujismamia vizuri mwenyewe bila kuhitaji usaidizi wa mtu yoyote yule.

Ninachokifanya ili niweze kushirikiana na timu ni kuakikisha kuwa, ninaunganisha pamoja na pia ninakuwa na lugha nzuri ambayo itatusaidia kutanisha watu wote na kufanya kazi kwa pamoja ili tuweze kuzalisha kitu kilicho kizuri.

Mimi huwa na kaa hadi saa tisa usiku. Kama nikiwa na kazi za kufanya ambazo zina ningizia pesa, niko razi ni kae muda mrefu ili niweze kupata hiyo pesa. Lakini kama sina kazi ya kufanya, naeza nikakaa ata masaa tano au sita tu.

Ninashughulikia kazi za dharura kwa kuongeza muda wa ziada ambao utaweza kunisaidia mimi kumaliza kazi ambazo nilipewa kabla ya hizo dharura. Kwa hiyo ninaziacha zile kazi nilizopewa nafanya za dharura nikishamaliza nafanya kazi zingine.

Pindi umeme unapo katika huwa napenda kwenda inje ili kuweza kuvuta hewa safi na pia kuangalia watu wanao pita barabarani kwa sababu nyumba yangu iko karibu na barabara. Pia napenda kuwashangaa na kuangalia ndege na wanyama wanao pita barabarani.

Mimi napenda kuwa sehemu ambayo ina utulivu, amani, pia sehemu yenye furaha. Na pia napenda sehemu ambayo haina watu wengi kwa sababu sipendi kuonekana na watu wengi na sipendi kukaa sehemu ambayo kuna watu wengi kwa sababu panakuanga hapana amani mara nyingi.

Chakula nachokula mara nyingi mchana ni ugali. Napenda sana kula ugali mchana kwa sababu ninapata muda mwingi wa kuandaa mboga nzuri ambazo zitaandana na ugali. Kila usiku hapana. Napenda tu kula mchana ugali. Mara nyingi naandana na njaa.

Mafanikio niliyoyapata kazini kwanza nimepata uzoefu mzuri ambao umenisaidia sana wakuweza kusimamia biashara zangu vizuri kupitia kuongea na watu kupitia kujua namna gani ya kudumia wateja imenisaidia sana kuongeza ufanisi katika biashara yangu hivyo ninafanya.

Wakati ya mapumziko mchana, kitu ambacho napenda kukifanya ni kuangalia, kufuatilia biashara yangu kama inaenda vizuri au kama kuna wateja ambao wamenitafuta kwa sababu sipati muda mwingine mzuri zaidi ya huu tu.

Kazi ninayosamini zaidi ni ile kazi ambayo, inawapa kipao mbele wafanya kazi wake, pia inawatengenezea mazingira mazuri wafanya kazi wake kwa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, na pia inawapa motisha wafanya kazi wake ili waweze kufanya kazi kwa uzuri na kwa ufanisi.

Wakati wa asubuhi ndio, wakati wa siku ambao nafanya kazi vizuri zaidi, kuliko wakati wawote ule kwa sababu ninakua, akiliangu inakua, inafanya kazi vizuri inakua haina mambo mengi, kuliko wakati wa mchana au wakati wa jioni.

Na shughulikia muda kazini kwa kuhakikisha kuwa ninagawanya majukumu katika muda sahihi. Kama hii huu muda nitafanya kazi hii, huu muda tafanya kazi hii ili niweze kwenda sawa kwa hiyo siku na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Chakula cha kigeni ambacho nimewai kukijaribu katika maisha yangu ni shawarma. Ni ikuwe sijawai kula. Ile siku nilipelekwa kula, chakula kilikuwa kitamu na kinaladha nzuri. Na tamani tena siku moja niweze kwenda kula tena kile. Chakula.

Naweka malengo yangu ya kila mwezi kazini kuhakikisha kuwa, ninafuatilia kile ambacho ninakifanya kwa siku hiyo na kukamilisha kwa wakati ili nisiweze kuwa na mrundikano wa kazi nyingi ambazo zanifanya, nisiweze kufanya kazi kufanisi zaidi.

Kampuni ya teknolojia ninayo ii amini sana ni Google kwa sababu ina nisaidia kutafuta na kupata material ambayo ya nisaidia zaidi katika kufanya vitu vyangu vya kila siku na kuvijua vitu mbali mbali.

Ninalinda mazingira kwa kuhakikisha kuwa situmii vitu za plastiki ambavyo vinazidi vinaleta uchafuzi wa zaidi ya mazingira. Huwa natumia vitu ambavyo havileti uchafuzi katika mazingira ninayoishi.

Kumbu kumbu ambayo naikumbuka ni mchezo, na kumbua kipindi tulikuwa tunacheza na watoto wenzangu. Na kitu ambacho kina nifanya nikumbuke kumbu kumbu hii maalumu ni vile ambavyo naona watoto wanacheza michezo ambayo tulikuwa tunacheza kipindi nilipo mtoto. Na najisikia vizuri sana kipindi ninapo kumbuka hayo mambo.

Mimi huwa napenda kunywa chai na wakati wa kuandaa chai huwa natumia asali ambayo inaongeza ladha ndani ya chai. Na muda ambao, mahali ambapo napenda kunywa chai ni nikiwa nyumbani. Na najihisi vizuri pindi ninapokunywa chai ambayo nimewekwa asali.

Kitu ninachokifanya baada ya kuamka ni kuandaa kiamsha kinywa. Baada napenda kuamka mida ya saa kumi na mbili. Mambo ninayohitaji kufanya kabla ya kuondoka. Kwanza ninasali, ninaandaa kifungua kinywa. Na ninajihisi vizuri sana nikinywa kifungua kinywa.

Najifuraisha kwa kununua vitu vizuri zaidi wakati wa furaha, vitakavyoweza kueka kumbu kumbu yangu ya furaha katika maisha yangu. Pia napenda kwenda sehemu nzuri ambayo itanisaidia kuongeza furaha zaidi.